Wakati ambapo nina wasiwasi mwingi jambo ambalo la msingi kwanza mimi hufanya ni kwamba Najaribu kabisa kutulia ili zile hisia zipungue Najaribu kuona nini haswa ambacho nitafanya ili kiniondolee wasiwasi Labda nina wasiwasi wa nitapoteza jama ama nitapoteza pesa fulani kutokana na kitu fulani nitajaribu kufikiria nikae chini nione nini haswa nitafanya ili hizi pesa nisipoteze ni nini nitafanya ili kuzuia hili Kwa hivyo ule wakati wa wasiwasi jambo ambalo mimi hufanya ni kujaribu kujituliza ili kabisa kabisa zile hisia zipungue ili niweze kufanya kujua jambo ambalo nitafanya ili niweze kuzuia ile jambo kutofanyika.